Kwa kuweka neno siri langu salama, huwa na changanya herufi kubwa na ndogo, namba na alama, siwezi kuweka jina langu wala namba yangu ya simu. Nachukua herufi ndogo, herufi kubwa, namba na alama ndiyo niweze kutunza neno langu la siri isije julikana na kila mtu.

Kwa maisha yangu, ninapenda kula mchele sana. Mchele ni chakula changu ambacho nakipenda zaidi, kuliko chakula zingine. Mchele, ninaeza kuikula nikiwa na nyama, au maharage, au kabichi. Ninapenda mchele sana.

Ndiyo, ninapiga kura kwa sababu ni haki yangu mimi kama mwanainchi. Halafu tena, kupiga kura kwangu, huwa inanisaidia kwa kuweza kuchagua mtu ambaye nahitaji na nataka aweze kuwa kiongozi wetu. Kupiga kura, ni vizuri sana.